Mimi ni muumini mkubwa wa maktaba na kwa kwaida ufanya jitihada za kufika huko angalau marambili kwa mwezi ili kutafuta utulivu na maarifa yalio jificha ndani ya vitabu vya karatasi. Ingawa kazi yangu inanifanya niwe na uwezo wa kupata maelfu ya makala na vitabu mtandaoni kwa kubovya kitufe tu. Bado naamini kuwa maktaba ya kimwili inamazingira ya pekee ambayo yanahimiza umakini wa hali ya juu. Kuna harufu fulani ya vitabu vya zamani na ukimya uliotawala maktabani ambayo unanisaidia kuzama ndani ya mada nzito bila usumbufu wa taarifa za simu au mianga ya skrini ya kompiuta. Kwangu mimi kuenda makitabani ni kama safari ya kiroho ya kuenda kuchaji upya akili yangu kupitia fikra za waandishi walioandika kwa umakini mkubwa. Ninapo kuwa maktabani mimi hugawa muda wangu katika sehemu mbili. Nusu ya kwanza mimi huitumia kupitia vitabu vya kiufundi na majarida ya kisayansi ili kuona jinsi gani ninavyoweweza kuboresha mbinu zangu za kufundisha shuleni. Nusu ya pili ambayo mimi huifurahia zaidi ni ile ya kusoma vitabu vya fasihi ya kiswaili au vitabu vya historia na falsafa. Hivi hunisaidia kuelewa utu na mienendo ya jamii yetu kwa undani zaidi. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa mwalimu. Maktaba inanikumbusha kuwa licha ya kasi ya ulimwengu wa kidigitali, maarifa ya kweli yanahitaji muda, utulivu na uvumilivu ili yaweze kueleweka na kutumika vizuri. Vile vile, mimi upenda kuitembelea maktaba ili kuwa mfano kwa vijana na wanafunzi wangu. Nataka waone kuwa hata mtu anayejua maswala ya kompyuta bado anadhamini vitabu vya maktaba. Kuna wakati mimi ukutana na wenzangu huko na kubadilishana mawazo kwa sauti ya chini, jambo linalofanya maktaba iwe kituo cha kitamaduni na si gala la vitabu tu. Ni sehemu ambayo inanifanya nijihisi mdogo mbele ya bahari ya maarifa ya wanadamu. Na hali hiyo ya unyenyekevu unifanya nirejee kwenye majukumu yangu nikiwa na mtazamo mpana na wenye hekima.

Napenda sana hali ya hewa ya ubaridi na ukungu mwingi asubui. Hali hii ni ya kawaida sana hapa kwetu, nyanda za juu za kisii. Napenda jinsi hewa inavyokuwa safi na yenye unyevu baada ya mvua kunyesha usiku kucha. Ubaridi huu unanifanya niwe na utulivu mkubwa wa akili, nikiwa nafanya kazi zangu. Inanipa hamu ya kuvaa sweta zito na kufanya kazi kwa bidii bila kuchoka haraka. Pia hali ya hewa ya jua la wastani nyakati za mchana ni nzuri sana. Jua hili usaidia kukausha mashamba yetu ya chai na mahindi baada ya mvua. Napenda kuona mwanga wa jua ukipita katikati ya miti na majani ya kijani kibichi. Hali hii inaleta mchangamfu na furaha mtaani kwetu. Watoto upata nafasi ya kucheza nje na watu huchangamka kufanya shughuli zao za maendeleo. Ni hali inayo kupa nguvu ya kutoka nje na kuungana na jamii. Mimi ufraia sauti ya mvua inayo nyesha taratibu nyakati za jioni. Mvua hii inaleta harufu nzuri ya udongo ambayo niliitaja awali kuwa naitamani. Inanifanya nijisikie salama nikiwa ndani ya nyumba nikiendelea kusoma vitabu vyangu. Mazingira ya kisii yangekuwa tofauti sana bila mabadiliko haya ya hali ya hewa. Kwangu mimi, baridi na mvuwa ndizo zinazofanya maisha ya hapa yawe ya kipekee na yenye baraka tele.

Mimi spendi sana chakula cha haraka. Naona vyakula hivyo vina mafuta mengi na chumvi nyingi. Kwangu mimi, afya ni kitu cha muhimu sana kuliko latha ya muda mfupi. Na hitaji mwili wenye nguvu na akili makini. Vyakula vya haraka mara nyingi hunifanya nijisikie mchovu na mzito baada ya kula. Napenda zaidi vyakula vya asili vya hapa kwetu kisii. Hakuna kitu kizuri kama sahani ya ugali wa mtama na mboga za kienyeji kama managu. Mboga hizi zina virutubisho vingi na zinapatikana kirahisi shambani. Pia napenda sana kula ndizi za kupikwa au matoke zilizo changanywa na maharagwe. Chakula hiki kinanipa nguvu ya kudumu siku nzima ni kiwa darasani. Ni chakula kenye ladha ya asili na kinajenga mwili vizuri. Hata hivyo, wakati mwingine mimi hula chips au kuku nikiwa mjini na marafiki. Hii hutokea mara chache sana kama sehemu ya kufurahia mabadiliko kidogo. Lakini nyumbani, mimi hupika chakula changu mwenyewe kwa kutumia mahitaji ya sokoni. Na amini kuwa kula vizuri ni uwekezaji mkubwa kwa maisha ya badaae. Chakula cha kienyeji kinanifanya nijisikie nimeunganishwa na utamaduni wangu wa hapa nyanda za juu.

Kuendesha baiskeli ni moja ya shughuli ninazozipenda zaidi kwa sababu inachanganya mazoezi ya mwili, utulivu wa akili na uhusiano wa karibu na mazingira yetu mazuri ya kisii. Kwa kuwa mimi ni mtaalamu wa kompyuta, mimi hutumia saa nyingi nikiwa nimeketi mbele ya kompyuta nikishugulikia mifumo na programu mbalimbali. Hali hii inaweza kusababisha uchovu wa mwili na akili. Hivyo, baiskeli imekuwa kama system reboot kwangu. Ninapopanda baiskeli na kuanza kukanyaga kanyagio. Mimi huhisi msongo wa mawazo ukiyeyuka na nafasi yake kuchukuliwa na nishati mpya na msisimko wa kugundua maeneo mapya. Kuishi katika nyanda za juu za kisii, kunaongeza ladha ya pekee katika uendeshaji wa baisikeli. Hapa kwetu kuna vilima vingi na barabara zenye miinuko na miteremko mikali. Jambo ambalo linafanya uendeshaji baisikeli kuwa zoezi gumu lakini lenye kuridhisha sana. Kupanda mlima mrefu kwa baiskeli kunahitaji nguvu za miguu, pumzi ya kutosha na udhabiti wa moyo. Lakini ukishafika kileleni, ile hisia ya ushindi unayopata, unapopumzika huku ukiangalia mashamba ya chai ya kijani, yaliotanda bondeni, ni kitu ambacho huwezi kukipata ukiwa ndani ya gari. Mteremko unafuata unanipa hisia ya kuruka kama ndege. Huku pepo mwanana wa milimani ukipiga usoni kwangu na kunifanya nijisikie hai na huru. Mbali na faida za kiafya, baisikeli inanisaidia kuwa karibu na jamii yangu hapa kijijini. Ninapoendesha baisikeli kuelekea shuleni au sokoni, ni rahisi kusimama na kusalimiana na majirani au kubadilishana maneno machache na wakulima walioko mashambani. Hii inajenga urafiki na undugu ambao ni ngumu kuupata unapotumia usafiri wa haraka. Baiskeli ni chombo cha usafiri ambacho ni rafiki wa mazingira. Haitoi moshi wala kelele. Jambo linaloendana na juhudi zangu za kulinda asili ya kisii. Kwangu mimi, kila safari ya baiskeli ni darasa la unyenyekevu, uvumilivu na kudhamini uzuri wa nyumbani.